Nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki, si kwa ratiba ngumu sana lakini ninajitahidi kuwa na mwendelezo. Mara nyingi ufanya kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo na mazoezi ya kuonyesha kunyoosha mwili. Hasa asubuhi ama jioni.

Napenda mazingira ya kazi katika shirika langu asa kwa sababu kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi na heshima kazini napenda pia kwamba shirika linatoa fursa za kujifunza na kukuza ujuzi na linahimiza uwajibikaji, nidhamu na ubunifu miongoni mwa wafanyi kazi.

Likizo yangu ya ndoto ni ile ambayo ningeweza kusafiri kuenda sehemu yenye mandhari nzuri na utulivu, kama vile ufukwe wa bahari, au eneo lenye milima na asili ya kuvutia. Ningependa kupata muda wa kupumzika, kujifunza tamaduni mapya na kuonja vyakula vya kienyeji.

Ndiyo natoa sadaka au mchango pale ninapoweza. Napenda kusaidia wanaohitaji msaada, jamii au mashirika yasiyo ya kisirikali, kunanipa furaha na kuridhika kiroho. Pia ninaona ni muhimu kushiriki kile ninacho nacho ili kusaidia wengine na kuchangia maendeleo ya jamii yangu hata kwa kiasi kidogo.

Napendelea kuandika kwa sababu unipa muda wa kufikiri kwa kina na kupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuwasilisha. Kuandika unifanya nijieleze kwa uwazi zaidi na kunipa uhuru wa kueleza hisia na maoni yangu kwa utulivu. Hata hivyo kuongea pia napenda hasa katika mazungumzo ya ana kwa ana au mijadala yenye maana.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu na taarifa ninazozishiriki asa kwenye mitandao ya kijamii. Natumai manenosiri mara na tofauti wa kaunti zangu na huwa ninabadili mara kwa mara. Pia na hakikisha mipangilio ya faraha iko sawa. Sielekei kufungua viungo visivyojulikana. Natumai programu na tovuti zinazoaminika tu ili kupunguza hatari za usalama mtandaoni.

Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu hasa pale tunapopata muda wa kupumzika pamoja wakati mwingine mimi hucheza pia na ndugu au watu ninaoelewana nao kwa sababu inanisaidia kujenga mahusiano kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wa pamoja.

Ndio napenda chakula kitamu hasa chakula kilichoandaliwa vizuri chenye ladha ya asili, napendelea chakula chenye virutubisho kimepikwa kwa usafi na kwa kiasi kinachofaa, ili kifurahishe latha na pia kiwe na manufaa kwa afya.

Napenda kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia kwa sababu huniwezesha kujenga ujuzi na kuongeza maarifa yangu. Pia napenda kununua vitu vya mavazi, vinavyo nivaa na vinavyonifanya nijisike vizuri na mara nyingine vitu vya burudani au teknolojia.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na hunipa urahisi wa kurekebisha mawazo na maandishi bila usumbufu. Pia huniruhusu kuhifadhi kazi zangu kwa usalama na kuzifikia wakati wowote ninapo zihitaji.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu, ama kazini, shuleni, au maisha binafsi tu. Pia napenda kufurahia wakati na marafiki na familia, mafanikio ya wenzangu, na mambo madogo ya furaha ya kila siku kama chakula kizuri, hali ya hewa nzuri, au muda wa kupumzika.

Nigependa kutembelea Japani kwa sababu nina hamu ya kuona mchanganyiko wake wa utamaduni na kisasa na jadi. Napenda kushuhudia mandhari ya milima, bustani za samorai na miji yenye teknolojia ya juu.

Ndiyo nahifadhi vitu vyenye thamani hasa kwenye kima cha kifamilia, kumbu kumbu au vya kifedha. Napenda kuhakikisha vinahifadhiwa kwa usalama kwenye sehemu tulivu na salama ili visiharibike au kupotea.

Ndiyo nagawanya taka zangu kadri inavyowezekana. Napanga taka kama zile zinazoweza kuchakaa plastiki, karatasi na chupa. Ili ziwe rahisi kusafisha au kutupwa kwa njia salama.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, hasa asubuhi au kabla ya kulala. Maziwa hunipa nguvu na virutubisho na hunisaidia pia kutuliza mwili. Napendelea kuyanywa yakiwa safi au, yakichanganywa na chai, kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na tayari kuendelea na shughuli zangu.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi wa kupita kiasi napenda watu kua wazi, wakishirikiana na wakiweka maadili mbele kwa sababu tabia ya kutojali au kujiona bora kuliko mwingene hunisumbua na kuharibu mazingira ya ushirikiano.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujipatia taarifa mara nyingi huitumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijami pamoja na kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kufanya kazi ndogo ndogo mtandaoni.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni ya wazi na yenye lengo la kujenga ufanisi na maendeleo. Kwanza nataka kufanya kazi zangu kwa ubora wa hali ya juu, ili niweze kufanikisha malengo ya shirika au timu.

Wakati ninapotaka kustarehe, mara nyingi ninapumzika nyumbani ya nje, nikitazama vipindi vya burudani, au kusikiliza muziki, pia napenda kutembea, kufanya mazoezi madogo, au kusoma kitabu ili kupumzika kiakili.

Napenda muziki unaonipa amani, furaha na motisha, hasa wa asili, wa kiswahili na wa kimataifa. Napenda muziki unaoweza kunirudisha kumbukumbu mzuri au kunifanya nijisikie vizuri, kama vile nyimbo za kupumzika, mziki wakisasa wenye beats nzuri au zile zenye ujumbe wa maisha na maadili.